Hujambo, jina langu ni tiwaine ole nchoko. Mfumo huu wa usalama wa vidole, umebainika kuwa ni wenye usalama wajuu, iwapo utaitumia kuhakikisha kwamba taarifa fulani labda ilioko kwenye simu ama vifaa vingine vya elektroniki, upo salama ama hauonekani na watu wengine. Kwa hivo mimi kibinafsi natumia mfumo huu kuhakikisha kwamba ndio nautumia kufungua simu yangu na hivi ni kwa sababu naweza kuwa na uhakika wa hali fulani kwamba si mtu yeyote ambaye anaweza kufikia ile taarifa ama mambo mengine ambayo nime yaweka kwenye simu yangu. Kwahivyo mfumo huu ninautumia sana kuhakikisha kwamba simu yangu iko salama na kwamba mimi mwenyewe tu ama wale ambao nime wapa idhini ndio wanaweza kuona ile taarifa ilioko kwenye simu yangu ya mkono. Asante.

Hujambo, jina langu ni tiwaine olenjoko. Mimi napenda mvua kwa kiwango cha juu tu kwa sababu cha muhimu sana ni kwamba nafanya ukulima mdogo sana sana wa mazao la mahindi na maharagwe na mazao haya sana sana ni ya kuhakikisha kwamba kuna chakula nyumbani. Pili nafuga ng'ombe na inavyojulikana ni kwamba mvua ni muhimu katika kuha kikisha kwamba lishe ya ng'ombe inapatikana na pia kwa kisha kwamba wale ng'ombe wana maji ya kunywa katika misimu yote kutoka mwanzo wa mwaka hadi kufikia tamtu. Kwa hivo, kwa kiwango cha juu mno kulingana na yale mambo na yafanya, mvua ni muhimu sana kwangu. Kwa hivo naweza kusema ndio, mimi napenda mvua asanti.

Hujambo, kulingana na swala hili la utumizi wa mafuta katika mafishi, ni taweza kusema kwamba kwangu mimi inategemea ni chakula kipi ama chakula cha aina gani kinachoandaliwa. Kwa mfano, iwapo nataka kuanda chakula kama vile viazi vitamu ama mahindi ama hata nyama, njia ya kutayarisha kile chakula kwa kupendelea kwangu ni kuichemsha. Lakini pia ni muhimu kusema kwamba kuna vile vyakula ambavyo nikianda ni bora nitumie mafuta. Lakini ni muhimu pia kusema kwamba katika kuanda vyakula hivi, mimi nimekuja kupendelea kutumia samli ambayo utafiti imeonyesha kwamba ni bora katika utumizi kuliko aina nyingine ya mafuta ya kupika sana sana ufuto ambao umeonekana kuwa na kusababisha matatizo ya kiafya. Asante.

Hujambo, swali nzuri sana hili kwa sababu ujana wanasema ni moshi. Ujana kuna ucheshi, katika ujana kuna nguvu na kuna mambo mengi mazuri. Lakini mimi siwezi sema kwamba ninge penda ama nina nia ya kurudi katika ujana. Manake nilipokuwa pale nafikiri niliweza kufurahikia. Na niliweza kufanya mambo ambayo yali ambatana na umri huo. Kile ambacho nigesema ni kwamba ninge penda kufurahikia pia. Hapa nilipo na niweze kutazamia kwamba pia nitafurahia siku za usoni. Na nitaweza kuufrahia pia uzee ya wangu na niweze kufanya vile ambavyo umri huo utanikubalia. Asante.

Hujambo, kulingana na swali hili, ningesema kwamba lengo moja ambalo ni konalo ni kuwakikisha kwamba katika muda huu ambao nina nguvu za kufanya kazi, niweze kupata riziki ya kutosha. Hivi kwamba ifike hapo wakati ambao labda nitajika kustafu kutoka kufanya kazi niwe na riziki ambayo itani kimu katika siku za usoni na hata katika uzee wangu. Jambo la pili kwa sababu mimi ni mwandishi pia nina nia ya kwamba katika siku za usoni nitaweka bidii nione kwamba nitaweza kuanzisha maktaba ya jamii labda katika shule moja zilizoko pale katika kijiji chetu. Ama nianzishe maktaba ambayo itakuwa kwa labda sehemu iliotengwa kwa sababu ya minajili ya kuweza kueka maktaba kama ile. Hivi kwamba wale ambao watakuja baada yangu wataweza kupata ile maktaba na kuitumia kujielimisha kwanjia tofauti tofauti asante.

Ujambo, kijiji ambacho nilizaliwa mimi, kinajulikana kama Nkorkori, ni kijiji ambacho kinapatikana county ya Narok, na katika siku zangu za uchanga, niliweza kuturia shule ya msingi ya Nkorkori. Na baadhi ya mambo ambayo nakumbuka ni kwamba tulikuwa na safari fupi kila asubui na jioni ya kuenda shuleni na kurudi nyumbani. Na wakati mwingine safari hizo likuwa zinatatizika kidogo kwa sababu huwenda kukanyesha na mito kufurika. Kwa hivo hile safari ilikuwa inatatizika wakati mwingine hivi kwmba hata kufika shuleni ilikuwa ni shida. Na wakati mwingine mamba yalikuwa sawa tu kulingana na safari hiyo fupi ya kuenda shuleni asubuhi na kurudi nyumbani alasiri ya majioni. Na mambo ambayo ninaweza kukumbuka ni kwamba katika shule hile kulikuwa na baadhi ya mambo ambayo tulifurahikia kama wanafunzi ni kama mchezo wa kandanda vile vile riadha. Na pia kulikuwa na nyimbo ambayo tulikuwa tunashindana kulingana na shule. Na naweza kusema kwamba ni mambo ambayo yalifanya siku hizo za utotoni na siku hizo za kuenda shule ya msingi kuwa nzuri sana na ya kukumbuka. Kijiji hichi, mimi sijakiwacha sana kwa sababu sipokuwa nafanya kazi katika sehemu mbalimbali za nchi. Uwa narejia kijijini kila ninavyoweza labda maramoja kwa mwezi. Ama labda maramoja baada ya miezi mbili kadri navoweza ama kadri na shuguli za kazi zinavokubali. Na wakati mwingine kuna mambo ambayo yanaendelea pale kijijini, labda kuna sherehe ya aina fulani, labda kuna maathimisho aina fulani, na wakati huo huwa napata fursa ya kurudi pale kujumuika na ndugu na marafiki na kufurahia yale mambo ambayo yanaendelea pale kijijini.

Hujambo, nina kumbukumbu nyingi nzuri kutoka shuleni. Na ninafikiri ya muhimu zaidi, ni kwamba nilipokuwa katika darasa la nne, nilizawadiwa na walimu wangu kwa kuwa mwanafunzi bora katika uandishi wa insha. Na naweza kusema kwamba hatua hiyo ya kuzawadiwa ilinipa ari na motisha ya kuboresha uzoefu huo wa kuandika insha na vile vile kujiboresha kwa masomo mengine. Na ilipelekea kwamba nilipofanya mtihani wangu wa kitaifa wa KCPE niliibuka mwanafunzi bora zaidi kwa shule yetu. Jambo la pili nina kumbukumbu nzuri kulingana na safari za shule na ya muhimu zaidi nakumbuka komba huo ndio wakati niliweza kusafiri na kutembelea mbuga ya wanyama ya maasai mara. Nikaweza kuwaona wanyama ambao sikuwa nimewaona hapa awali kama vile kifaru na vile vile kuyaona yale mandhari ambayo watalii waliitembelea na kumbukumbu lingine linahusiana na mashindano ya muziki. Hivi kwamba wakati huo tukiwa katika shule ya msingi, tulisafiri kutembelea miji tofauti tofauti ikitegemea na tulikuwa tumefika kiwango kipi katika mashindano yale ya muziki. Na hii ilikuwa fursa ya kutembelea miji ambayo labda nisingetembelea isipokuwa kushiriki kwangu kwa mashindano hayo ya muziki. Asante.